Naam, ninaenda mahala pa ibada mara chache kwa siku kwa sababu mimi hupenda kufanya ibada ama kutia imani kwangu mie mwenyewe. Vilevile nigependa kusema kuwa siendi mara mingi kwa ibada ama mara chache kwa mwaka ama kwa mwezi ili kwa sababu kuzigatia mambo ya usafiri na mambo mengine kadhalika kadhalika.